Asante sana kwa kunipa fursa hii, ninge penda kujibu swala la je, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Naam, tamasha la muziki situ sehemu zia kusikiliza nyimbo tunazo zifenda, bali na nafasi ya watu kukutana, kushirikiana na kujenga kumbu kumbu zizisho sahulika. Unapofika kwenye tamasha, unakutana na watu warika na tamaduni tofauti. Lakini wote wanaunganishwa na kitu moja, muziki. Hapo ndipo nguvu ya muziki inaonekana wazi kwani huvuka mipaka ya lugha, taifa na hata umri. Kwa wale walio wahi kuhudhuria mramasha, wanajua furaha ya kuimba pamoja na umati, kushuhudia msanii a kitu mbuiza moja kwa moja na kuhisi nishati ya ajiujukua. Ni uzoefu unaoweza kupunguza msongo wa mawazo kuongeza furaha na hata kuhamasisha ubunifu. Kwa upande mwingine, kama hujawai kwenda usijali, kuna fursa nyingi za kwanza. Iwe ni tamasha kubwa, onesho la shule au hafla ndogo ya jamii. Kila tukio lina uzuri wake na linaweza kuwa mwanzo wa mapenzi mapya na muziki wa moja kwa moja. Kwa hiyo, ninawaumiza wote pata nafasi ya kuhudhuria tamasha la muziki ya angalau maramoja. Si kwa burudani tu, bali kwa uzoefu wakuunga nika na wengine na kusherehekea msana ya muziki. Asante ni sana kwa kunisikiliza.